Mimi napenda kuongea kuliko kuandika. Kwani kuongea, unajieleza vizuri na mtu anaona hisia zako. Kwa hivyo, napendelea sana sana kuongea kuliko kuandika. Kuandika, inachukua muda mingi na ina gharimu sana.

Ndiyo mimi nimewai kulima na napenda sana kulima. Kila musimu wa mvua unapotokea nchini Kenya, mimi hutayarisha shamba langu ngawaje si kubwa nalitayarisha kwa kueka mimea. Kisha mimea ikimea napalilia na pia nafanya usafi kwa shamba. Mwishoe, ndapata mavuno mazuri. Ukulima unasaidia pia kupunguza mawazo.

Mimi ningependa kuongelea kuhusu wanawake kwa sababu mimi ni mwanamke na kwa hivyo najua shida ambazo mwanamke hupitia. Kuna shida nyingi ambayo wanawake hupitia huku Afrika, shida za masomo na kikazi na kwa ndoa na pia kiafya. Shida hizi ni kubwa na haziezi ongelewa kwa sekunde kidogo ila mimi wakati wowote napata nafasi nampa support mwanamke mwenzangu.

La hasha, mimi sipendi kukimbia wala kufanya mazoezi wa mazoezi wa kukimbia uko hinje. Mimi napenda tu kufanya mazoezi ya matembezi ya kutembea. Na hivo naweza kuenda kilomita mingi na nisichoke haraka. Kukimbia inachosha na utaenda ama utatembea kilomita kidogo kisha mwili wako uchoke.

Mimi napenda wanyama wa nyumbani. Kwa mfano, paka na umbwa. Lakini napendelea sana paka. Kwa sababu paka hana mahitaji mingi. Paka ni mzoefu wa watu na anapendelea watu. Paka pia hana ugomvi wakati wageni wanakuja ama watu ambao hafahamu. Paka anapenda watu sana na anapenda kushikwa.

Wakati wakupumzika, mimi napenda kufanya mazoezi ya kutembea. Kutembea, inasaidia sana wakati uko na msongo wa mawazo au stress. Wakati niligundua hili, kwamba inasaidia kupunguza stress, ni wakati nilikuwa nimesongwa na mawazo na nilikuwa na hisi siwezi endelea na maisha. Lakini wakati nilienda mazoezi ya kutembea hapo nje, nilihisi nimeishiwa na hiyo stress. Na wakati nafanya hiyo mazoezi baadae, nahisi vizuri, natokwa na jasho, na pia nahisi nimepunguza kilo.

Uzoefu wa kushangaza ambao umewahi nishika ni wakati nilimpoteza ndugu yangu mkubwa. Ndugu yangu huyo mkubwa nilikuwa na mpenda sana. Na hivyo wakati nilimpoteza nilishikwa na huzuni sana na nikawa na uzoefu wa kulia lia wakati ninapo mfikiria. Uzoefu huo ilibidi niende hospitalini kuona psychiatrist ili inisaidie kutoa tatizo hilo la hofu moyoni mwangu.

Kitu ambayo hunifanya nicheke sana mtandaoni ni watu ambayo wanafanya viigizo za kushituana au prank. Viigizo hivo nikiviona mtandaoni vina nifurahisha sana na ukinipata utapata nimecheke sana. Viigizo hizo huwa zinashutua lakini zinanipendeza sana.

Wakati mwenzangu wakona migogoro ya maisha, mimi humuhakikishia kwamba migogoro haya yataisha na kila kitu kitakua sawa. Pili, mimi hujitolea muhanga kwa kumsaidia katika mambo ambayo yanamlemea kufanya kwa sababu ya haya ya migogoro.

Lengo langu ni kuongeza ufahamu kwenye mitandao. Natamani kwa kazi yangu ijulikane kwenye mitandao na ifikie wanunuzi kutoka mitandaoni tofauti na wale naopata kila siku wa kuja na kuenda.

Mimi na familia yangu, tunapenda kuenda safari. Safari ina itaji ukwe na gari mzuri na ukuwe umejitolea muhanga. Safari ambayo sisi huenda, penda kuenda, ni kuenda masaimara. Masaimara kuna wanyama poli wengi sana. Kwa hivyo, tunapoenda hapo na familia yangu, watoto wangu upata kusoma na kujua wanyama waporini.

Ninapenda kunyoa kwa sababu kunyoa huonyesha kwamba una usafi, na pia unaangalia mwangalilio wako kwenye watu. Muonekano wako kwa watu ni muhimu sana unavyonyoa na kuweka ndivyo kwa hivo ndevu fupi ni nzuri ama kunyoa kabisa ndio vizuri.

Wakati wa likizo, ninajistawisha kwa kuendeleza kazi yangu nyingine ya kuuza mafuta. Nauza mafuta manukato na vitu ambavyo niza kupamba mwanamuke. Kwa hivyo wakati huo siupotezi kwa sababu napata manufaa kwa kuuza hizo bidhaa.

Wakati umeme umepotea, najishugulisha kwa kufanya usafi na kuondoa chafu mahali ninampo ishi. Nafanya usafi kama wakusongesha viti, kwangalea nyumea viti uchafu gani iko, na pia kama sitafanya usafi nachukua kitabu na soma.

Ndio nimewahi kutembelea ziwa na pia nimewahi kutembea mahali ambapo kuna mto. Wakati unatembea mahali kuna ziwa au mto, unahisi kwamba kila kitu kinasimama na mulio wa maji unakufanya uhisi furaha enye isiyo elezeka. Ni vizuri mara kwa mara kutembelea ziwa au mto.

Siku zangu za wiki nazipanga siku ya jumapili. Siku hii maalum nimeitenga kwa sababu ni siku ya mwisho ndio wiki ianze. Siku zote nazipea kila siku jukumu ambalo nitalifanya kwa wiki. Na mwisho wa wiki ambayo ni Friday na hakikisha kwamba majukumu hayo yote nilio jiekea nimeyatimiza.

Mabadiliko kazini na ya pokea kwa mkono mkunjufu. Mabadiliko ni muhimu kwa sababu kampuni haiwezi fanya vitu kwa muundo mmoja kila wakati miaka nenda miaka rudi inabidi kuwe na mabadiliko ili kukue na matokeo mapya na pia kue na faida.

Mimi napenda kuenda madukani siku ya jumapili. Siku ya jumapili baada ya kanisa ni siku mzuri ya kuenda madukani kwani hakuna watu wengi huko madukani. Na pia unapata nafasi ya kuenda na kukagua vitu polepole bila watu wengi.

Mimi napenda suruali kuliko sketi. Suruali inafanya uhisi ukiwa kwa hali mzuri. Kwani unaeza kimbia, unaeza panda milima bila wasiwasi wa mwonekano wako. Kwa hivyo, mimi ningechagua suruali.

Mimi napenda kula wali kwa sababu wali ni rahisi kupika na wali unaonja vizuri. Wali unaweza liwa kwa kupika pilau, wali pia unawezaliwa kwa samaki, wali pia unawezaliwa kwa nyama ya kuku, nyama ya ngombe na ya mbuzi.

Mimi napendelea AC kwa sababu AC unaeza itumia mahali popote, mahali palio, onekana na pia mahali palipo fiche. AC ni mzuri pia kwa sababu unaeza punguza baridi au joto kwa kiasi ambacho unataka ama chenye kinakupendeleza.

Najiburudisha kwa kuenda mahali kwa hoteli na marafiki au jamaa zangu siki ya wikendi. Wakati huu napata kufurahia na kujumuika pamoja kujuliana hali na kujua vipi ilivyokuwa matokeo tuliopata mazuri na majaribu tuliopata.

Naeza, kumshauri hivi, atilie maanani kazi aliopewa, aipende kazi aliopewa, ashirikiane na wafanyikazi wenzake katika huko kazini na afanye bidii kwa kazi yote aliopewa na boss wake.

Ndiyo, mimi natumia video kwa mausiliano kwa kuongea kwa na jamii na marafiki zangu walio mbali kwa kutumia programu ama mutandao wa Whatsapp. Kwa tumia njia hii inaraisisha na inapunguza urefu wa waliko na mahali nipo.

Zawadi nzuri ambayo nimewahi pokea ni zawadi la nyumba. Nyumba hili nilizawadiwa na mpenzi wangu. Nyumba hili naripenda sana. Likiwa zawadi kutoka moyoni wake. Nalipokea kwa furaha kila wakati ninapoliona.

Ndiyo mimi napenda kuimba nyimbo za kumsifu mungu wakati nipo kanisani na pia wakati nipo nyumbani nikifanya shugli zangu za nyumbani kama vile kusafisha nyumba, kusafisha nguo kuosha gari, kuosha inje na kupika.